Wenzangu wakazini ni watu waina mbali mbali, kuna wale wanaongea sana, wengine ni wakimia, mimi napenda kuwa katikati, siongei sana lakini siwe mbali, kuna mmoja anae uliza maswali mingi sana, wakati mungine ni namchoka, lakini naelewa ye ni mtu umpya, anajifunza tu, lazima niwe na subra. Kuna mungine tunafanya kazi vizuri pamoja, ananifahamu bila kusema, iyo ni ushurikiano mzuri, takamilisha miradi kwa haraka, ofisini kuna vikundi vya watu, lakini mimi sijiungi sana, napenda kufanya kazi yangu na kurudi nyumbani, mausiano mazuri ya kazi ni muhimu, lakini kila mtu ni tofauti.